Mwanzo kabisa tunajuliza mi chakato ya kazi inafanyika aje nipofika kazini Ninapofika ninahakikisha yakwamba mambo yoyote ambayo nafaa kuya anya iyo siku Nimeyapanga na niki maaliza iyo, wale watuwa mbo tunafaa kufanya na waho kazi, ni na waelikeza Ndio waweze pia wao kutoa mawaidha yao Kabla hatujanza kazi, halafu tu sasa tunaanza kazi Lapili, ninahakikisha ya kwamba, kazi nina yoifanya naifanya vizuri na ninafuwata, mambo ambayo ya nafaa kufanywa kwa utaratibu nahakikisha ya kwamba, na munda ambayo nafaa kutumia kufanya iyo kazi na tumia vizuri Niki maliza hapo, naenaenda kwa njambo lapili ambalo nafaa kufanya iyo siku naenda na lifanya, na pia wezangu ambayo nafaa kufanya na waho na wausisha, tunafanya pamoja na tukimaliza, tunaenda njambo latatu ambalo nafaa kufanya iyo siku ni naelekeza wenzangu, tunafanya pamoja, tunafuwata muda ambao unaofaa na tuki maliza, tunaenda kwanza tuna.

Mimi ni mutu ambaye napenda sana kupiga picha ninapoamka jambo la kwanza ni naenda pale kwa kioo napiga picha napochukua simu yangu asubuhi naji chukua picha kamera yangu ukiangalia imejaa picha mingi sana kwa sababu mimi ni mutu ambaye napenda sana kupiga picha nikiona wezangu tukienda kutembea popote tunapiga picha napenda, mimi ni mutu napiga picha mara mingi sana wakati sina kazi ninayofanya nachukua simu yangu najipiga picha nikiona ata watu ambao wanatembea wanapiga watu picha nawaambia wanipige picha wala marafiki zangu ambao wanataka kupiga picha wala wanapopiga piga picha nawaambia pia wanipige picha mimi kwa siku napiga picha mara mingi sana nikihesabu ni mara mingi sana ambayo mimi mwenyewe napiga picha nikiona marafiki zangu mutu anakaa vizuri namwambia tupige picha wakati ata ninapoenda nioge nikirudi, nikivaa nguo mzuri napiga picha niki ata kabla nilale naenda pale kwa kioo najipiga picha nikiamuka najipiga picha nikitembelea watu nawaambia tupige picha popote wanapo nikienda kujifurahisha kwa kinywaji lazima nijipige picha zote zinakaa kwa simu yangu zingine ata natumia watu waniambii kama zinakaa vizuri mimi ni mutu ambaye napiga picha mara mingi sana nikiona watoto ambao wanacheza nawaambia tupige picha marafiki zangu tukienda popote wakati niko kazini pale nikiwa sina kazi ya kufanya najipiga picha mimi najipiga picha mara mingi sana sana na napendelea kupiga picha ata wakati sina kitu nachokifanya mara mingi niko kwa simu yangu na najipiga picha nikiona watoto wanataka kupigwa picha nawapiga na pia nawaambia wanipige picha.

Na malengo yangu katika kazi ambayo naifanya, nataka kuhakikisha ya kwamba That mfanyi kazi yoyote lazima, awe na malengo ambayo akonayo kwa kazi So mimi ni kona malengo katha wakatha ni kona malengo ambayo na taka kuyatimiza kwa mda mfupi Kuna yale malengo na taka kuyatimiza kwa mda mrefu ambao ujao na pia kuna yale malengo na taka kuyatimiza kwa mda wakati So ninaeza ni ka anzia kwa malengo mafupi Kwa malengo mafupi, na taka kuhuthuria kazini kwa wakati ambao unafaa na kuwa mwaminifu na taka kuhuthuria kazi ambayo naifanya kwa uadilifu na taka ni hakikishe ya kwamba ile kazi yote ambayo naifanya pale Naeza tekeleza majukumu yangu kikamilifu bila ya kusimamiwa ni siwe mtu ambaye ni wa kusimamiwa pale kazini Kila wakati na simamiwa, kila wakati na simamiwa na juli sijulikani niko wapi lazima ni tafutwe ukitaka kujifunza kwa vitendo kutokana wezangu na wakubwa kazini Nataka kuboresha ujuzi wangu kila siku ili niongezee tajirba pale kazini malengo haya huni jengea msingi, wataaluma na kujifanya na kufanya niaminike pale kazini na taka pia kuna malengo ya muda wa kati ambayo na taka kuyaangazia Hapa na lenga mambo mengi sana na taka kupata mafunzo zaidi na vyeti vinavyo husiana na kazi yangu na taka kuongeza ujuzi wa teknologia na mbinu mpia ya kufanya kazi na taka kuwa mfanyi kazi tegemezi Mufanyi kazi ambayo anaeza akategemewa kupewa majukumu ma kubwa zaidi kushiriki katika miradi mikubwa inahusiana na maendeleo ya taasisi au kampuni malengo haya yatanisaidia sana, hii taaluma na kuongeza dhamani yangu kazini malengo ya muda mrefu ambayo ningetaka kuangazia ni kufika nafasi ya uongozi au kuwa mtaalamu bingwa katika taaluma yangu kwa mfano mzuri kwa wafanyi kazi wengine kuwa na uwezo wa kujitegemea kifedha, kuchangia maendeleo ya jamii Kupitia ujuzi wangu pale kazi ni haya malengo yana nipa motisha na kufanya kazi yangu kwa bidii sana So haya ndiyo malengo ambayo na taka kuangazia haya malengo yatana nipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na pia kwa nidhamu Niki malizia, malengo yangu ya kazi yanalenga kazi kufanya kwa bidii na kujiendeleza kujifunza kila siku kuwa mwaminifu kazini pale na haya yote yataniwezesha kufika pahali ambapo ningetaka kufika kama.

Mimi si mtu wa kuchelewa au kuwahi nipatiane tu mfano kwa kazi ambayo naifanya mimi si mtu wa kuchelewa kazini na kuna sababu nyingi ambazo zinafanya nisiwe mtu wa kuchelewa au kuwahi mimi ni mtu wa kwanza ambaye anawezaku kukitumia kitu kile kama kwa mfano ninezapea na mfano wa teknolojiya kukiza ibuka teknolojiya mpya mimi natakanga kuwa mtu wa kwanza wa kutumia teknolojiya ile ndiposa nikaweze kujielimisha nikaweze kujikuza kama binafsi mtu binafsi ni kwawezakuji saidia na pia natakanga kuwa mtu wa kwanza kufanya jambo flani jambo linapoanza pengine ni kwa biashara watu wanatumia kifaa flani watu wanapeleka pesa kuwekeza pesa pahali fulani mimi nataka kuwa ni mtu wa kwanza na kutochelewa kwa kazini na kufanya mambo huwa la manufaa mengi sana kwa mfano kwa kazi ambayo minafanya sababu ambazo naeza sema sitakangi kuchelewa ni ndiposa niwe mtu wa ku mtu mwenye nidhamu pale kazini kwa kuonyesha nidhamu na pia mwajiri wangu anaeza pia niaminia mambo ambayo nafanya pale kazini mwajiriwangu anaeza ni aminia naeza kwa mtu wa kukuaminika na pia kwepusha lawama pale kazini na adhabu ndogo ndogo pale kazini unapata umekatwa mshara sababu umechelewa pia umekeleleshwa na mkubwa pale kazini pia hii inakusaidia kupunguza msongo wa mawazo kukua mtu wa kuchelewa kazini na kupigiwa kalele kila wakati unapata umeulizwa kwa nini umechelewa leo iyo na kuletea msongo wa mawazo so kwepusha migugoro mingi kazini ni vizuri kwa pale unafika pale mapema na usiwe mtu wa kuchelewa so kwa kazi nyingi iyo tu ni kazi moja ambayo kwa kazi yangu sipendi kuchelewa nikienda kwa safari pia mimi si mtu wa kuchelewa na taka kuabiri gari au ndege nifike mapema sababu kuna zile mambo ambayo inaeza kupata ukiwa mtu wa kuchelewa unajipata uko shida nyingi sana unapata unamikuwaruzano unashindwa venye unapoteza hata unapoteza sahemu nyingi ambazo zingekusaidia kwa maisha kwa sababu ya kuchelewa so ni vizuri kuonyesha wajibikaji kwa kuwa mtu wa kufika mapema kwa kazi ambao unaifanya kwa safari kama ndio unataka kuenda hii ni kitu ambayo itakusaidia sana kwa njia nyingi itakumarisha hata taswira yako pale kazini kwepusha na migogoro itakusaidia kwa, kuwa muaminifu namambo kama hayo.

Wakati niko na wasiwasi sana, Jambo la kwanza ambalo nitalifanya ni kuangalia ni nini kinacho sababisha mimi kuwa na wasiwasi. Ninapojua ni nini kinachofanya nikuwe na hio wasiwasi, ninaweza pia tatua na nitulie. Pia wakati niko na wasiwasi, ninaweza kutumia hile njia kupumuwa pole pole, ndio wasiwasi ipungue. Na ninapo pumuwa, nitatulia, na nitaweza kuendelea na mambo yangu. Pia wakati niko na wasiwasi, na sijui Jambo ambalo nitalifanya kutulia, ninaweza kuhesabu moja mpaka tano, alafu nikimaliza, nitatulia, na niweze kuenda mbele. Pia wakati mwingine kama wasiwasi ni mingi sana, nitabadilisha mazungumuzo yangu ya ndani kwa akili yangu, ambayo pengine nanjihukumu, pengine nafikiria sitaweza, nitabadilisha ayo mazungumuzo ambao yamo akilini mwangu, ndio niweze sasa kusonga mbele na wasiwasi iishe. Pia wakati niko na wasiwasi, nitahakikisha ya kwamba sitafanya uamuzi wa haraka, kwa sababu wakati mwingi wakati uko na wasiwasi na ufununu, na uweze kufanya maamuzi itaeza kuletea shinda baadaye. Pia niweze kunjipenda na kunjituliza na pia kunjipa pole, nikijua ya kwamba mimi tu ni binadamu na binadamu wakati mwingine, tunashikwa na wasiwasi wakati mwingine, atujui vile jinzi ya kufanya mambo mengi, kwa ivo inatupea wasiwasi na atujui vile ya kufanya. Pia wakati wa wasiwasi pia naeza itisha msaada kwa watu ambao wako karibu na mimi, waweze kunisaidia kama sijui vile, ni vile nitaweza sina njia yoyote ya kukusaidia ama kumaliza hio wasiwasi.

Ndiyo napenda kabisa kuoga na maji moto kwa sababu maji ya moto ina nisaidia kupunguza wasiwasi na inanituliza kabisa kwa akili na ninapooga na maji moto naanza siku yangu nikiwa nimetulia kabisa Wakati mwingi wa ninapooga na maji moto na ninavyopenda sana kuogana maji moto ni kwa sababu inanipunguza maumivu, ya misuli na viungo Wakati ninajikanda na maji moto kwa magoti yangu ninapooga nasikia vyema hata ninapotembea niko sawa Pia wakati naoga na maji moto kama ni jioni kabla niende nilale, ninalala vizuri nikiwa nimetulia na ninapata usingizi vizuri sana maji moto pia inanisaidia damu yangu kuzunguka kwa mwili vyema na wakati nimelala nimetulia kabisa Jambo lingine ambalo linisaidia kwa sababu yenye naoga na maji moto vile nikioga na maji moto ni napumua vizuri na najiskia nikiwa vyema kabisa Pia mahali ninaishi ni mahali kuna baridi sana na kwa hivyo napenda kuoga na maji moto kwa sababu nikioga na maji baridi nitaweza kuwa mgonjwa na si vyema kwa hivyo maji moto inanisaidia pia kuzuia kukua mgonjwa na pia inanisaidia kuweza kuanza siku yangu vizuri na ku kuweza kukua sina ugonjwa yoyote kwa sababu wakati ninaoga na maji moto najizuia kushikwa na magonjwa kama homa ama kuumuwa na kifua wakati mwingine ninapooga na maji baridi naskia mwili yangu inatetemeka kwa hivyo maji moto napenda kuoga nayo kwa sababu inanisaidia kuzuia magonjwa kama hizo.

Ninacheza na watoto wangu mara mingi kwa sababu ninawapenda sana. Na kila mtu tunacheza na yeye kitofauti. Kuna wale ambao wanapenda tunacheze nao vijana wanapenda tunacheze mpira. Kwa hivo wakati mwingine natafuta muda wangu tunacheza na wao kucheza mpira. Na wakati mwingine kama yule mwenye hapendi kucheza mpira tunacheza ile michezo zingine. Ambao vijana wanapenda sana. Wakati mwingine hata tunaingia kwa kompyuta. Tunafanya michezo tofauti tofauti na vijana wangu. Na pia napenda kucheza na wanafunzi wangu pale. Pale ninavyoenda kwa kazi, napenda kucheza sana sana. Na watoto ambao mimi nawaelekeza kua na tabia mzuri. Kwa hivo napenda sana kucheza na wao pia pale. Kanisani napenda sana kucheza na watoto wangu wa sunday school. Wakati tunawafunza mambo mingi. Pia tunatega muda wa kucheza pamoja. Pia tunapo ata jifunza mambo mingi katika bibilia. Tunafanya michezo ya hapa na pale.

Dio kabisa mimi upenda sana kusoma maoni mtandaoni. Jambo la kwanza kabisa, ambalo ili nanyelekeza kusoma maoni mutandaoni ni kuweza kunjifuza zaidi ambacho watu katha kwa katha wanachapisha ukwa mutandaoni. Na pia nantaka kujua mifano watu wachache kama kuna mambo mingi ambayo ya maelezea zaidi ya ambacho kimechapishwa kwevo nikienda pale nisame maoni ni taweza kuyelawa zaidi na nijue pia vile watu wana vyo sema na pia ni weza kufa mkua watu wakona maoni tofauti tofauti zaidi ya vile mimi na vyo ona pia ni taweza kwa na mtazamo ya mambo tofauti tofauti ninaposoma na niwene watu wana peana maoni yao kwa kitofauti ni taweza sasa kujua na kupanua ata fikira zangu na vile na vyo fahamu mambo mingi. Pia niposoma maoni mutandaoni vila watu wana sema na kila mtumepena maoni yao ni taweza kujua kabisa kabisa kwamba mba bwe ya mechapishwa pale ni ya ukweli ama kuna uongo kwa sababu kila mtua kituwa maoni utaweza kupata zaidi ya maelezo ya mambo ambayo ya mechapishwa na ivi yo utaweza kujua ya kumbaa wile mtua mechapisha mambo ambayo ni ya undaganyifu ama ni sahihi ivo ni taweza kujua kama ya chapishwa ni feiki ama ni mambo sahihi hii italeta pia kujua kwa jamii yale mambo ambayo ya maendelea na pia wale ambawa wana undaganya ama wale ambawa kuna undaganyifu pia nitanjenga isia zangu katika jamii na niweze pia kujua watu na kuweza kuhishi na watu na nijuwe kila mtua kuna maoni ya ketofauti na pia kujua ya kumbaa tukwa katika jamii tukotofauti sana na kila mtua na maoni ya ke na kuna wale wakonowami nifu na kuna wale pia wanaundaganyifu nina posoma maoni mutandaoni ni taweza pia kujua haya.

Ni kuna uzoefu mwingi sana ambayo umeni pata kwa mara kathaa. Na wakwanza kabisa ni nilipoke hambari njema. Ambayo nilikwa nimetarajia kwa muda murefu. Nilikwa nimejaribu apakule kwa muda murefu sana kutafuta kazi. Na wakati nilikwa tu nimechoka kidogo kutafuta, Nilikwa nimenda pale, nika hojiwa na maswali nini, na nikarudi nyumbani sikukuwa na imani yakwamba ni tapata. Lakini nikashangaa pia waliponiita na kuniambia hiyo kazi nilifanya vizuri na nimeipata na nilifurahia sana. Pia, kuna wakati mwingine pale, nilikutana na rafiki yangu. Ambaye nilikwa nimeambiwa ali safiri kuenda ngambo. Na tulipo kutana huku kwa mita nika shindwa. Ametokea wapi kwa sababu nilikwa imepata ambari, amesafiri na sikua natarajia kukutana na yeye. Ingawa nilikwa na furaha. Nilishindwa niupi yule. Nilishanga sana kua ile hambari nilikwa, nilikwa nimeipewa haikuwa ya ukweli kwa sababu hakua alini eleza ya kwamba hakua ameenda ngambo. Na amekuwa akifanya kazi humu-humu inchini kwenye tuko. Pia, nimepata uzoefu mwingine wakushangaza kabisa. Ambayo, nilipata hambari. Ambayo haikua ya furaha sana. Ya kwamba mahali ninapo ishi, kwa barabara hapo kidogo. Kuna watu ambao walikuwa wamepata ajali ya barabara. Na watu wengi waliweza kuumia. Na wakapelekwa hospitali. Na nikashangaa sana kwa sababu mahali ajali ilikua imefanyika. Ni mahali ambapo hakujawahi tendeka jambo kama hilo. Nibarabara ambayo ime tangenezwa na kila kitu kikosawa. Na sisi ambao wakaaji wa pale hatukuwahi weza kupata jambo kama hilo la kushuhudia ajali mahali pale. Kwa hivyo hilo lilinishangaza sana. Na nikaweza kujiuliza ni nini ambalo lilitokea pale.

Mimi nafikiria tathimini ya kazi ni jambo muhimu sana na najihisi vyema nalifuatilia sana kwa kazi langu sana na lengo la kuwa na tathimini ya kazi ni kuhakikisha ya kwamba mishahara wajibu na vyeo vinatolewa kwa haki kulingana na ungumu wajibu ujuzu inahitajika na mazingira ya kazi kwa ufupi wakati tunangalia tathimini ya kazi tunafaa kuwa na jinsi kazi ambayo tunafanya ni muhimu na inaleta faida gani kwa shirika na pia tunazingatia tathimini ya kazi ili tujue majukumu na kazi na nafasi ambazo zinahusika ujuzi elimu na uzoefu unaohitajika kiwango cha uwajibikaji na maamuzi na pia tunafaa tujue hatari au mazingira ya kazi pia kuna umuhimu zaidi ya tathmini ya kazi kwa sababu tunafaa tujue kuweka mishahara kwa haki na uwiano na pia tathmini ya kazi inasaidia kupanga gazi za vyeo na miundo ya kazi kupunguza migogoro ya malipo na pia tathmini ya kazi itaweza kusaidia katika utawala wa rasilimali ya watu pia kuna uwezekano kuwa tathmini ya kazi itatuezisha kuliza maswali kama kazi hii ni muhimu kiasi gani kwa shirika ambalo tunajihusisha nayo na pia tutajiuliza inahitajika kiwango gani cha ujuzi na uwajibikaji na pia maswali kama inapaswa kulipwa kiasi gani ukiliganisha na kazi zingine ivyo tutaweza kusaidiana kama ni kampuni itaweza kusonga mbele kama tathmini ya kazi itafanywa inavyokubalika.

Ninaenda mahali pa ibada mara tatu kwa wiki. Mwanzo kabisa kuna katikati ya wiki ambapo tunaenda kwa ibada kufunzwa mambo ya bibilia na kujua mungu. Na pia tuko na siku ingine katika wiki ambayo tunaenda kujifunza vile tutakavyofanya siku ya ibada. Ambayo ni jumapili, kwa hivyo tunajifunza nyimbo ambazo tutaweza kutumbuiza watu katika siku ya ibada. Ambayo ni maarufu, ambayo tunaenda siku ya jumapili. Kwa hivyo mara tatu kwa wiki, kwa mwezi, tunaenda mara mingi sana ikitegemea Inategemea na vile mhubiri wetu atapanga mambo ya ibada pale kanisani. Kama kuna jambo ambalo linatuhusisha na tunahitaji kuenda, tunafaa kuenda na kuenda kujumuika na wale watu wengine. Na pia hata katika kupeleka watoto Sunday school pia kuna zile siku kwa wiki, unawapeleka kuenda kujifunza. Mambo mingi sana pale kanisani.

Ndiyo, napenda sana kusikiliza radio. Ninapo toka kazini, mimi nafungwa radio yangu, na naskiza mambo mingi. Mwanzo kabisa mimi naskiza radio, asubuhi ninapo wamuka. Nikijitayarisha kuenda kazi, nitaskiza, nijue mambo amboyo yanaendelea katika inchi yangu. Na pia kunjifuza mambo mingi, kabisa, ata kuhusu siasa, watu wengi ambao wanazugumuziwa katika radio, ninaweza kupata masomo tofauti tofauti, na pia ninapo toka kazini naweza kusikiliza radio. Kwa sababu radio inambo mengi sana pale, kuna wakati mwingine wameweka muziki, ambayo mimi napenda, naweza kusikiliza, nafuraia sana, na pia wakimaliza kuweka muziki, kuna mambo mengi sana ambayo wanayafanya pale kwa radio, ambayo mimi natamani kusikiza, kuna wakati mwingine wanaleta mambo mingi, ambayo inatusaidia katika jami, na ninaweza kujifuza mambo mingi sana, na wakati mwingine wakati niko na mawazo sana, naskiza radio na nijiskia, nimetulia, na sina mawazo, mawazo inaisha, na wakati mwingine ata kukufuatulia vile inchi yetu inaendelea, una sikiza watu tofauti tofauti wakitoa maoni yao, na wakati mwingine kujifuza mambo mingi sana pale, na pia unakuwa mutu mbunifu, ata wakati unaskiza radio, kuna ile mambo mengi sana ambayo wana zungumuza, na kila wakati radio, ina watu wengi presenters pale, wana tuletea mambo tofauti tofauti, kuna wale wana tumbuiza, wana tufuraisha na nyimbo, na pia kuna wale wana leta mada tofauti tofauti, ambayo ambazo zina tuhusu ka kama jamii, na ninaweza kujifuza mambo mengi sana kwa radio, kwa ivo ndio mimi napenda sana kusikiza radio, kwa sababu inanifunza mambo mengi sana.